Ile masaa huwa nalala kwa kawaida huwa nalala h kama masa sita saba pale Kwaa nikilara usiku ni nakua ni wahaswa huwa naangalia Maana pia wakati mwingine nitalala alafu niamke usiku labda niko na maombi So nakikisha nimelala masa kama sita saba pa.

Lengo la muda mlefu ambalo ninalo kazini ni kuona nimeweza kusaidia walio nizunguka na pia nikaweza kusaidia wote wanye tukona wao. Ndivyo kila moja aweze kujimarisha na kila moja aweze kufanikiwa na maisha yake iweze kusonga mbele.

Kweli, mimi hutoa sadaka, hata michango mimi huwa natoa haswa ya kanisani, ama ya watu wenye wakona harusi, ama wengine ni matanga wakonayo, kwa hivo huwa natoa sadaka kanisani, na pia kukiwa na matukio kama hayo, pia huwa natoa mchango.

Kila siku huwa natumia njia ya usafiri yenye huwa natumia Nijia ya magari na pia kwa sababu ya mahali natoka wakati mwingine huwa naingia piki piki Natokea kwa barabara barabara kuu ndiyo niweze kupata gari haswa wakati ule ambao naona muda umesonga sana nimechelewa.

Mambo mapya mimi hupenda kujifunza, kupitia kusikiriza watu, na pia kupitia vitabu, na pia kupitia kufanya kazi mpya na mtu, mtu mwenye anaijua. Pasi ndivyo niweze kusoma kutoka kwake. Nisome kama vire tu anaifanya.

Nina ushirika muema na jamii, jamii yangu, maana kila wakati hata kukiwa na tatizo, huwa napenda kuitatua. Ndivyo kila wakati tukae na uhusino muema mmoja na mwingine, na pia ndivyo pia tuweza kusaidiana moja na mwingine. Maana naeza kuwa bora kwa hiki mwingine ni bora kwa kile kingine. So tukiwa na umoja, tunashikana, tunaendelea vizuri.

Uwezo ule ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wakuponya magonjwa sugu kama vile saratani na kama vile ukimwi Maana magonjwa yale naona vile inaadhiri watu hata watoto inaniumiza. So nikiwa kama mchungaji ningekuwa na uwezo wakuponya hawa watu ningefurahi sana na pia wenye wamerukwa na kichwa.

Kwa kuwa nimezaliwa huko vijijini kwa hivo kwangu napenda sana kulima bustani na haswa kama nikilima nipande kama vile maharagwe, mahindi na pia najua kupanda, najua kuzipalilia, na pia najua hata kuzivuna.

Wakati wa mgogoro na mtu kitu cha kwanza najifudisha kwanza ni kutulia nisiende kutatua mgogoro nikiwa na hasira Kwa hivo kwanza nahakikisha nimetulia, alafu naenda tunaketi, tunaongea, tunaelewana, kila mtu anaona makosa yake, tunaomba, msamaha na tunaendelea.

Simu yangu huwa naitumia haswa katika mawasiliano na pia kwa kuwa mimi ni muhubiri Pia huwa naitumia kusoma biblia maana nitapata biblia na lugha tofauti tofauti na pia nitapata version tofauti tofauti za biblia katika simu yangu kwa wepesi na kwa haraka.

Mimi kwangu sipendi kuvaa ndevu, huwa napenda kunyoa, kila wakati kishamea kidogo hata nakuanga na mashine nainyoa, maana sipendi kuwa na ndevu mrefu, hata kichwa pia napenda hata pia kunyoa, mimi si mtu wakupenda kuwa na manywele manywele.

Chakura ambacho ninacho kipenda zaidi ni chapati na ninaipenda haswa ikiwa na nyama na hiyo chapati pia lazima iwe laini. Si ile chapati ngumu ni ile chapati ambayo ni laini na pia mboga yake pia ipikwe vyema dndvyo iwe ya kupendeza.

Taratibu yangu ya kila asubuhi kitu cha kwanza ninaamka maombi usiku na pia asubuhi inapofika ninamshukuru mungu kutoka pale najipanga kulingana na siku yangu vile ilivyo ilivyo pia ni nawe kutoka pale nichukwe kiamshakinywa na shughuli zangu zianze.

Somo rangu la kisayansi ambaro ninalipenda napenda sana kemia na pia fizikia hizo ni somo mbili za kisayansi ambazo nilipenda sana hata nikiwa shure na pia nikazifanya na nikawa pia ninapita vizuri katika masomo.

Rangi ile napenda katika ukuta wa chumba. Ni rangi nyeupe ama rangi ya gold ya hizo ndizo. Rangi zile mbili ambazo napenda sana kwa ukuta wa nyumba, huwa zinafanya nyumba iwe imerebeka sana na ya kovutia zaidi.

Usiku kabla ya kulala kwanza huwa naoga na pia huwa na swaki na pia huwa naomba na wakati mwingine naeza pitia pitia kwa mtandao ni skize injiri moja ama wimbo moja kabla ya kulala.

Wakati wa msongo wa kazi, kwanza hua na hakikisha niko na afya jema, so kwa hivo nitajipea muda wangu kwanza nitulie pia, na pia katika ile, nitaangalia zile kazi ya mbazo ni muhimu wa ambazo naposa kufanya kwanza, na zile ya ambazo zinahitajika kwa muda mfupi, hizo ndizo pia nitatangulia kwanza kufanya.

Mimi hupenda chai kuliko kahawa na chai yangu napenda ikiwa maziwa yake imechemshwa kwanza. Alafu ukaweka maji, baada ya kuweka maji unaweka majani na sukari na zikishachemka unazipea muda ziendelee kuchemka mpaka majani na sukari ziweze kuiva vizuri.

Filamu ambayo ni nayoipenda zaidi inaitwa Abatoa ambayo imechezwa na wakristo wakionyeshana kuhusu watu ambao walikuwa wameingia katika ibada za kishetani na pia vile walikuja wakigeuka mmoja mmoja kuanzia na yote ilianzishwa na kijana mdogo aliyeokoka kwa mzee mmoja aliye kuwa ameingia huko ndani na alikuwa cheo kuu sana huko.

Kuhusu mwanga, sipendi mwanga mkari, napenda mwanga wakati, maana pia lazima ni chunge macho yangu, isije ikahalibika, na isije ikahalibiwa na mwanga mkari, na pia kuna vitu ambazo naangalia kila ninafanya kwa sababu ukisoma, kama ni kusoma unaangalia mwanga wa hapo kati, ndivyo uweze kusoma.

Kazi ya nyumbani ambayo ninachukia sana ni kazi ya kuosha vyombo. Na sijaanza kuichukia kutoka sasa nirianzia nikiwa mtoto. Maana wakati mwingi mama angeenda awaambie nikute mmeosha vyombo. Lakini nagundua hiyo ndiyo kitu ilikaa ngumu sana hata wa leo. Nyumbani sipendi kuosha vyombo kama.

Kinywaji ninacho kipenda sana kunywa asubuhi ni chai na chai yangu huwa napenda yenye iko na maziwa, maziwa mingi, isiwe na maziwa kidogo Ndivyo chai yangu iwe mzito na pia majani iive, maziwa pia iwe imeiva na pia sukari pia iwe imeiva.

Napenda muziki wajadi, haswa muziki ule zile za zile za imani, na haswa wale watu wanao imba kuhusu imani, zile vitu walipitia, vile mungu waliwapigania, hizo napia zina zungumza sana kuhusu imani yangu, na jia ambao tunapita.

Kinacho nipa motisha kazini, eneo moja ni kuona watu wanasaidika, na pia kila wakati kujua jambo mpya, ambaro litanisaidia na pia riniwezeshe kueza kusaidia wengi siku baada ya siku, hicho ndicho huwa kinanipa motisha zaidi.

Mimi si mtu wa kuchelewa, mimi ni mtu wa kuwahi Haswa wakati tumeagana na watu tunakutana huwa nahakikisha nimetoka mapema Hata wakati mwingi huua najitayarisha usiku nahakikisha kila kitu kiko sawa, ndivyo asubuhi nawahi mapema.

Kire ninacho fanya asubuhi ninapo amka kwanza namshukuru mungu ya pili ninanawa uso ama kuoga kuringana na kire ambacho nataka kufanya. Kutoka pale naenda kuchukua kiamshakinywa baada ya kiamshakinywa naanza kupanga kazi zangu vile nizitazifa.

Tabia ya watu ambao nachukia sana ni tabia ya uongo. Mtu ambaye ni muongo, anakudanganya, na anakudanganya uongo yenye inakaa ukweli kiwango ya kwamba, hauwezi jua ni uongo, so utamwaamini, lakini mwishowe unagundua kile uriamini, si hicho ulipaswa kuamini.

Ujuzi ambao ningependa kujifudisha kucheza gita, na pia ningependa pia kujifudisha kucheza keyboard, maana ni vitu ambazo naona ninakutana nazo sana, katika huduma na katika kire abmacho ninafanya sana.

Zamani ningependa sana kusoma gazeti lakini wakati wa teknolojia mimi si mtu wa kusoma gazeti napenda sana kusoma habari mtandaoni maana mtandaoni utaona hata kwa kina utachunguza uone pia watu wengi vile wanaongea kuhusu jambo lile lakini kwa gazeti tu ni kile kimeandikwa hicho ndicho tu nachukua.

Changamoto ni nayo kutana nayo kazini ni changamoto ya ruga Maana ninaenda maeneo tofauti tofauti nakutana makabila tofauti tofauti h Kuna mwingine unaona anataka umsaidie lakini hauwelewi ruga yake So unahitaji mtu ambaye anaweza kutafusiria ama mwingine mwenye hataingia kati.

Tabia ninayopenda kwa wengine ni uwaminifu pia mtu mkweli na pia mtu ambaye ako tayari kusaidika wakati na pia mtu ambaye anajitolea katika kufanya kile anapaswa kufanya pia ndivyo kusa kusaidia na kila kitu nataka umfanyie.

Haa vila napenda kutumia muda na familia haswa ni eneo la kuketi na kuzungumza kuweza kuashiriana ndivyo tuone mambo ambayo tunaweza rekebisha na pia tuone ile mambo ambayo tunapaswa kuangaria ndivyo tuwe vyema kama jamii.

Mimi napenda kusimamia maana mambo ya kusimamiwa hiyo haswa huwa ya mtu yule ambaye hafanyi kazi na hawezi aminika wakati ako peke yake Lakini kwangu maana ninaaminika napenda tu ku naweza simamia wengine Ndivyo ni hakikishe wanafanya sawa.

Vile hua najenga mawasiliano na wafanya kazi wengine, eneo moja ni ni kutaka sana ama kuketi kuauliza maswali, pia kujibu maswali yao, na pia kukubali mahali ambapo wanapaswa kunielekeza wanielekeze, pia kuomba msamaha wakati nimekosia.

Ya kuna wakati hua natumia mfumo wa usarama wa video Haswa wakati ninaongea na mteja na kuna kitu napaswa kumuonyesha na wakati huo nawezatumia mfumo wa video na pia wakati mwingine wakati ule ambao niko na mtu ama kwa umbali mwenye tunapaswa kuwashirirana naye.

Vile nafanya ili kupunguza matumizi ya plastiki Nikuwa na kama ni maziwa huwa na haswa mbeleni nilikuwa naeka kwa chupa ya plastiki Nanunuwa chupa ambayo ni ya grasi na ninajifudisha kueka pale So kwa hivyo sasa kutoka pale nakuwa situmii plastiki Ninatumia ambazo ni za grassi ama ya chupa.

Vile hua nafanya ili kushirikiana na timu eneo moja ni kuwa wazi kwao ya kwamba naweza waelezea kile naweza fanya vizuri na pia kurusu mwingine kile anafanya bora kuniliko aweze kukifanya Kwa hivo kile mtu anachukua zamu yake na kile mtu anafanya kile anapaswa kufanya.

Vile na huwa nafanya, kurida mazingira, kitu cha kwanza, ni kujifudisha kutotupa taka taka ovyo ovyo. Haswa kama makaratasi, ama chupa za plastiki. So, kwa hivo naziweka mahali mbapo najua ziko salama, na pia ninaondokea eneo la kutumia vitu kama zile ambao zinaharibu hewa.

Wakati wa siku wa mbao hua nakanya nafanya kazi vizuri zaidi ni wakati wa asubuhi na pia wakati wa jioni. Wakati kuna jua kali siweziangi kufanya kazi vizuri sana, lakini wakati wa asubuhi asubuhi na jioni, hiyo ndiyo wakati mimi huweza kufanya kazi vizuri zaidi.

Wakati wa wasiwasi, kitu cha kwanza huwa nafanya, kwanza ni kuketi na kutulia, na kitu cha piri ni kumuomba mungu. Maana eneo moja ninagundua ya kwamba, ata kilevabacho sijui kile kitafuata hapo mbele, ni mungu anajua. Na kwa sababu ni na muamini na muomba, achukulie na aweze kushughu.

Vile huwa nafanya ili kueka afya mzuri, eneo ra kwanza huwa nahakikisha na kura vizuri, na kura vizuri chakura ambacho, kila kitu ambacho ni nahitaji, na pia ni na hakikisha si jakura chakura kiingi, hua na cha nakura tu chakura cha kutosheresha, na pia na hakikisha pia nalala vizuri.

Vile huwa nasaidia jamii yangu, eneo ra kwanza hua ni kuwapea mwerekeo, mwerekeo wa maisha, kira wanapaswa kuangaria, zile vitu ambazo ni muhimu kwa maisha, na pia wakati mwingine pia nawasaidia kifedha, kwa maana kuna jambo ambaro hairitaji tu nionge, na niritaji nihusike kwa kifedha.

Mafunzo ya kazi ya mbayo yamenikosaidia zaidi ni mafunzo ya kuvumilia wengine, maana sio kila mtu ambaye hufanya kama mimi, nakini nikiweza kuvumilia kila mtu, nitaona ubora wake, maana kila mtu akona ubora wa kivyake.

Kile kitu hua napenda kufanya na familia yangu, eneo moja ni kuketi na kuzungumza, pia kucheza pamoja, pia kuweza kujua kila mtu, vile anaendelea kimaisha, eneo ambaro anaona anahitaji msaada na angataka msaada unakaa vipi.

Mafanikio mbayo, nimeipata kazini ni kuweza kusaidia wengine na kuhakikisha wengine pia wameanza kuwa bora. Maana kuna mwngine anaingia unaona, anakaa kama kwa sababu haja zoea, haja kuwa mbora. Lakini katika kumvumiria, naona anaeza kuwa.

Kwa sasa sina kipindi ambacho naweza sema napendezwa nacho sana cha televisheni Lakini wakati wa habari huwa wakati mwingi sana napenda kufuatilia Lakini kuhusu kipindi sina kipindi kile chenye naweza sema hiki ndicho kinanipendeza ama hiki ndicho nafuata kwa televisheni.

Wakati umeme unapokatika haswa nakuanga na tochi ambayo haswa huwa naitumia kumulika nayo na hiyo haswa ndio huwa natumia wakati mingi wakati ule umeme umekatika lakini pia nimekuwa nikiwaza kuhusu sola vile naweza weka sola ambazo naeza tumia wakati umeme ume.

Yaa mimi kwangu huwa napenda maua sana na maua huwa inapendeza haswa ile maua ambayo ni freshi yenye inanukia vyema hiyo ndiyo maua mimi hupenda sana kama wakati mwingine mtu akinipea kama zawadi naifurahia sana.

Aina ya filamu ambazo mimi huzipenda sana ni filamu ambazo zinaongea kuhusu dini ya kristo, ziongee kuhusu imani, ziongee kuhusu miujiza, ziongee kuhusu vile mambo inaweze kana ndani ya mungu, hizo ndizo filamu zile mimi hunipendeza zaidi.

Kazi yote ni muhimu na kazi yote ni ya kuthaminika Haswa kama inakupea mapato yako, inashughulikia mahitaji yako na pia inakusaidia kufanya kile ambacho unapaswa kufanya So mimi hua nathamini kazi yote ambayo inasaidia mtu na si kazi ambayo ni haramu.

Kufua nguo mimi kwangu, hua nafua nguo mara moja kwa wiki. Sifui mara mbili, lakini mara moja tu kwa wiki kwa wiki kwangu inatosha. Ya hivyo ndivyo hua nafanya. Maana nitaziweka, kama za wiki moja, halafu katikati ya wiki, nahakikisha nimefua.

Mimi kwangu hua napenda nyama ya ng'ombe sana na pia lakini kuku kuku huwa naipenda zaidi pamoja na samaki Iyo ndiyo nyama ile mimi kwangu yenye napenda zaidi lakini hata hizi zingine pia huwa nakula lakini kwa kupenda zaidi hizo ndizo napenda.

Vile huwa napumzika baada ya siku mrefu eneo la kwanza huwa ni ni ni kusikiza nyimbo nyimbo ambazo zinanikuza katika kiimani na katika eneo langu la kumjua Mungu haswa hivo ndivyo mimi huwa napumzika baada ya siku mrefu.

Kwa hakika mimi hupenda sana kula samaki Haswa samaki ambao inaitwa butaa Maana inakua tamu zaidi na pia wakati mwingi naeza kuila kwa ugali ama pia niile kwa chapati Maana pia hiyo ni chakula ambayo nape.

Ya kwa kweri mimi napenda sana kusoma maoni mtadaoni ya naweza ingia mahali nikute mtu ameandika kitu na nifungue ni niendelea tu kusoma maoni ya watu pia ndivyo nione watu vile wanafikilia kama ni cha ukweri ama si cha ukweri.

Jinsi vile mimi huwa nasherehekea mwaka mpya nia moja huwa nasharehekea mwaka mpya kwa kumshukuru mungu ambaye ameniwezesha kufika katika mwaka mpya na pia ingine pia nasharayakia na marafiki Tunaweza kuzugumza pia tunahangalia hata mambo ambayo tunapaswa kuwa nao katika mwaka mpya.

Kumbukumbu ambalo ninalo mzuri ya shule ni wakati nilikuwa kidato cha tatu na nikaletewa hesabu ambayo wale walikuwa kidato cha nne walikuwa wameanguka wote lakini nilipoletewa mimi nikaeza kufanya na nikapita vizuri.

Nje ya nyumba, mimi haswa napenda kura katika hoteli ama katika maduka makubwa supermarketi, na pia napenda kula chakura kama vile wali, wali nyama, hio dio napenda sana kula wakati naenda kura katika hoteli ya nje ama kualo kula katika supermarketi.

Haswa mimi ni ngumu sana kupokea barua pepe maana sipendi kuwashiriana kupitia barua pepe kwa hivo mimi huwa siingojei sana barua pepe ata kama kuna wakati huwa inatumwa lakini si mara nyingi so after kwa muda mrefu huwa napitia tu naangalia kama kuna barua pepe.

Vile huwa nafanya kazi ya ushirikiano na wengine, kitu cha kwanza, ni tunaketi chini, tunaurizana kila mtu angependa kufanya eneo gani, na ni gani ya naona ye ni mbora zaidi kuliko kuingine. Ndivyo kila mtu anachukua eneo lenye anaona anaweza lile ambaro, hakuna mtu anakubali kuchukua, tunaweza liketia chini kwa pamoja.

Mimi kwangu sipendi haswa kupanda milima maana kwangu ata kama huwa ni zoezi kwa mwili pia hua kwangu nasikia inanichosha sana na inakuwa basi mimi sipendi sana haswa kupanda milima maana iyo kitu haikuwangi rahisi.

Vile huwa najifurahishisha wakati wa furaha, eneo moja hua naamua kwanza kucheka, na pia eneo la pili hua na amua kuongea na marafiki, niwaeleze jambo hilo ambalo ni na furaha, niweze kuongeleshana na wao hivo ndiyo huwa na jifurahishisha.

Zoea mzuri ambalo nimelijenga, ni zoea la kuomba, na pia zoea la kusoma bibilia. Hii inanisaidia katika kujikuza katika imani, na pia inanisaidia kukua mtu bora zaidi katika eneo la kuhubiria na pia eneo la kufikia wengine.

Vile huwa nasherehekea mafanikio ya timu ni sisi wote tunakuja pamoja, kila mtu tunampongeza kwa kile ya ambacho amefanya, na pia wakati mwingine tunaweza keti chini tunywe tunywe chai kwa pamoja kama njia ya kufurahia mafanikio yetu.

Haswa zile vifaa ambazo huwa natumia mimi kwangu. Huwa siistahiri kustahishisha maana kila wakati zinakuwa zikosawa. Na pia ni vifaa ambazo huwa nanunua baada ya miezi kidogo. Nahakikisha niko na kifaa kingine ambacho kitanisaidia vile inafaa.

Ni kweli ningependa, kitambo ningependa sana kucheza mchezo ya mbaoni, lakini nilifika miaka furani, nikaona hainifaidi, na kwa hivyo nikaacha kucheza mchezo ya mbaoni, lakini wakati ule nilikuwa nacheza nilikuwa hodari sana, nilikuwa naongoza wengine, lakini sasa nilijia.

Muziki ambao huwa nausikiliza mara nyingi ni muziki wa nyimbo za kiroho ambao ni wa kuabudu ambao haswa zile zimeimbwa na mwimbaji mmoja na anaitwa Don Moen. Huwa ni nyimbo ambazo zinanikuza sana na pia ni nyimbo ambazo katika imani yangu zinanijenga.

Hapo kitambo, nilipenda sana kusoma gazeti, lakini kutoka teknolojia iingie kwa kiwango cha juu, ya kwamba hata magazeti unakuta iko mitandaoni, sasa huwa nakuta sinunui gazeti ama kuwa na gazeti, maana pia nitasoma mambo ambayo inaendelea katika mitandao vizuri.

Kwa hakika, ninapenda kujaribu vyakura vigeni, ama vipya, kama vile wakati nimeenda Tanzania, nikakutana na chai, chai ya nazi, na nikajaribu na nikasikia nitamu sana na kutoka hiyo siku, nikajiambia kila wakati nikipitia pale nitakuwa nainywa.

Kweli napenda sana kuenda pawani. Mahana ni mahali pazuri. Na ni mahali ambapo haswa mtu ukienda na jamii ya yako unaenda kupumzika. Unaenda, unapata kutulia pale. Na pia ni eneo ambalo una. Unakuta ni pazuri.

Usiku huwa inategemea Maana itategemea ni nini ninafanya ama nikona shughuli zipi Lakini wakati mwingi sana naeza lala kama hapo saa sita ya usiku Wakati mwingine kuna wakati naeza pitisha kidogo nifike saa saba ya usiku Lakini huwa silali mimi si wale wa kulala mapema usiku.

Mwalimu mwenye nina kumbuka kutoka shule ni mwalimu wa hisabati na nina mkumbuka maana Kuna kitu ambacho alinisaidia sana eneo moja ni kwa sababu kuna pesa tuliko tunalipa tunaita ya tuition lakini akawa anatupea mia Tukifanya mtihani upite vizuri katika hisabati.

Kura kile ambacho, mimi hukipenda sana, ni chapati na haswa wakati imepikwa na nyama, kama nyama ya kuku. Chapati vile haswa vile huwa naitengeneza ama huwa naianda, ninaweka unga, naweka kachumvi kidogo, ninaweka mafuta, ninachanganya.

Kile kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni kuwa watu eneo ambalo halina kelele. Watu ambao wakona utulivu na watu ambao tunaelewana mmoja na mwingine na watu ambao ni waaminifu, watu ambao wanaongea ukweli. Hiyo mazingira kwangu ya kazi huwa mazuri zaidi.

Kile na huwa nafanya jioni kabla ya kulala, eneo moja nitahakikisha kitanda changu kiko sawa, eneo la pili, nitamshukuru mungu kwa kuwa pamoja nami siku mzima, na pia ninamshukuru pia kwa usiku, na kutoka pale, wakati mwingine naeza soma biblia kidogo ama nisikize wimbo ama injili.

Vile hua nakaribisha wafanyikazi wapya. Eneo moja ni kuwaelezea mahali tuko mazingara. Kuwaelekeza kama ni eneo lao. Kama mtu anataka kwenda kujisaidia mahali anaweza jisaidia. Kufanya pia aweze kunijua mimi ni nani. Na pia mimi pia nimjue ni nini.

Kuhusu mahali ninapoishi ni mahali ambapo nilihamia mwakajana na ni mahali ambapo kuna mazingara mazuri, pia kuna umeme, pia kuna maji, pia kuna magari ya kutokea katika barabara kuu na kwa hivyo panakuwa ni mahali pazuri sana kwa ngu.

Jinsi ile huwa nahifadhi pesa, mimi kwangu huwa nahifadhi pesa katika simu yangu. Maana wakati nitaihitaji nitakuwa na wepesi wa kuitumia na pia kuwa inanisaidia pia nisikae na wasiwasi kuhusu pesa yangu na kwa hivyo tu mimi na hua nahifadhi katika simu yangu.

Ya kweri nimewahi shiriki katika mashidano. Kuna mashidano huku Kenya huwa tunaita mashidano ya science Congress. Mashidano ya kisayansia. Na katika mashidano yare tulikuwa tumetengeneza jenereta ambayo haitumii mafuta na pia gesi kutoka kwa maganda ya machungwa.

Mimi kwangu na vyolea nywele zangu huwa ni mimi sipendi, si wala watu wakuwa na nywele kubwa Kwa hivyo yangu huwa naipea kama wiki, wiki moja, wiki mbili Ninanyoa, maana sipendi kuwa na nywele kubwa sana maana kwa ngu nasikianga, sijarizika nayo hivyo.

Kuchaji kifaa changu, haswa mimi huchaji mara moja ama mara mbili kwa siku. Inategemea maana kama nimekaa kwa mtandao sana, inaweza nibidi nichaji mara ambili ama wakati mwngine mara tatu. Kwa hivo hua inategemea. Wakati sina shughuli mingi, ile nilichaji asubuhi imetosha.